Ndiyo, huwa napendelea sana kuangalia nyota na nishughuli ambayo inanipa hisia ya utulivu, mshangao na kutafakari juu ya maisha na ulimwengu kwa jumla. Huwa ninaangalia nyota si tu kwa sababu ya burudani, bali pia huwa ninaichukulia kama fursa ambayo kuangalia jinsi wanadamu tunavyoshikilia sehemu ndogo ya ulimwengu, huko sehemu kubwa ambayo ni angani ikiwa imeshikiliwa na nyota. Na mara nyingi huwa ninapenda kuangalia nyota usiku baada kuwa na shughuli nyingi za kazi ili nweze kupunguza msongo ambao ninaweza huwa kuwa nimepata baada ya siku kwa sababu angani huwa kuna nipa utulivu na niashiria ya kupata kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Pia ninapo kuwa nikitaka kuangalia nyota usiku huwa ninachagua sehemu ambapo kuna utulivu hasa muda mwingi huwa napenda kuangalia nyota nikiwa nje ya jiji au nikiwa katika bustani ya nyumbani ambapo kuna utulivu na naweza nikapata muda mzuri wa kuangalia anga bila mtafaruku wowote. Huwa ninapenda kuangalia nyota kwa sababu kuna nisaidia kutafakari juu ya maisha yangu binafsi. Ni fursa nzuri ya kushirikiana na marafiki na familia yangu. Sa pale tunapokuwa tunakubaliana tuone nyota pamoja. Kwa sababu tunapokaa pamoja tukifuatilia nyota kama vile Milky Way au mzunguko wa Constellations. Mazungumzo yetu huwa ni yakina na yenye maana. Na huwa tunazidi kushirikiana katika kujulishana maarifa mbalimbali huwa pia tunacheka na mara nyingine huwa tunajifunza kuhusu astronomy na historia za nyota mbalimbali na jambo hili huweza kutupa burudani burudani. Pia uzoefu mzuri katika jamii na katika maisha yetu ya kitamaduni kwa hiyo jambo la kutazama nyota angani ni sehemu ya maisha yangu ambayo inanipa utulivu, elimu, tafakari. Pia na mahusiano mema katia marafiki zangu na jamii sa pale tunapokuwa tupo pamoja, tukitazama nyota na jambo hili nitukio ambalo linanifanya nijisikie nipo mdogo tena katika ulimwengu ambao ni mkubwa lakini pia huwa inanipa kumbusho la mshikamano wa kila kitu na nafasi yetu katika anga hili jambo ni shughuli ambayo huwa inanifanya usiku niwone kuwa wa thamani na pia nione kwa akili yangu inapata utulivu mzuri na moyo wangu unajazwa na mishangao mingi na pia huwa napata shukrani kwa uzuri wa asili wa ulimwengu unaoonekana pale angani. Kwa hiyo, ni jambo ambalo huwa linanifurahisha sana na ningependa kulirudia mara kwa mara.